Zile vipindi tunapenda za televisheni kwetu ni kama vipindi za hizi za lughha mama, sana sana kama uliza daktari, inatusaidia sana kujua vitu mingi katika miili yetu na afya, na pia napenda kama kutazama habari na pia kujua vyenye kina endelea katika dunia zingine ama katika nchi yetu.

Napenda sana kutumia muda wangu na familia kwa njia kathaa Tunapenda sana tupike kile chakula tunapenda kama chapati tunapika pamoja ama kuku ama nyama na pia napenda sana tukitembea uko nje, tukieda kuogelea ama tukieda kukula nje ya nyumbani chakula chajio pamoja tunazungumuza na tunafurahia sana katika pamoja kama familia.

Utajua vizuri mahali mtu ametoka kwa venye anaongea kuna ile accent iko ndani yake venya naongea na kuna zile maneno anatamuka utajua mtu katika eneo fulani kama eneo la mkoa wa kati hakuna r na l saa mtu anapo akitaka kusema anataka kuenda mahali anasema mahari sasa hapo unajua mtu ametoka katika eneo la kati.

Anjimba niliyokulia, ilikuwa nyumba ya chuba chakulala tatu na sebleni ilikuwa moja na ivo. Nilikuwa mzuri sana kwa sababu na kubuka sana hapo dio nilikulia vizuri na mwenye wanaishi hapo kwa sasa ni wazazi wangu na wapenda sana na huwa naenda kuangalia maramoja kwa mwezi.

Mitazamo ya watu kuhusu afya imebadilika kwa jia katha kama watu wamejua kama kuna ugojwe neza kuja na ifangie watu. Lakini ya tabia zilizo baki ni kama zile watu wengi tena bado wanafunika mdomo na mask na pia watu wengi wanafanya usafi sana. Lakini saile kitu imerudi zamani ni kusalimiana, kuongea kwa ukaribu na pia kusemana na mtu kwa karibu.

Jinsi ninatuliza mawazo yangu mambo yakikubana nahuwa natulia kwanza na nyamaza na kaa chini nafikiria fikira zingine nikimaliza na weza soma biblia ama naomba ama natazama ile filamu napenda sana saa zingine nachukua naweza tembea niipumue hiyo hewasafi ni kirudi nasikia mawazo yangu imetulia.

Maneno ya kumfariji mtu mwenye ako na huzuni ni kumwambia pole yaliyokufanyikia na tunaomba Mola akupatie nguvu na azidi kukuweka kwa miaka mingi ama unamwambia tunakuombea sana na tunajua chenye kinafanyika na kila kitu iko na Mungu ndiyo amefanya litendeke kwa hivyo jipe moyo na utulie.